Napendelea kitanda ambacho ni kizuri. Hii ni kwa sababu ukiwa na kitanda ambacho kilicho kigumu, hauna huwezi pata usingizi mwanana. Lakini ukiwa na kitanda ambacho ni kizuri, na kina godoro njema, unapata unaweza ukalala na kupata usingizi mwema. Pia kitanda kilicho kizuri, kinafanya unaamka bila maumivu yeyote ya mgongo ama mahali popote. Kwa hivyo yote kwa jumla, napendelea kitanda kilicho kizuri.

Study yangu muhimu kwa kazi ni mawasiliano. Hii ni kwa sababu unaweza kuwa na unaweza kueleza mawazo yako kwa ufasaa na upate mnayeongea naye munasikizana kwa ubinafsi bila magombano yoyote. Kwa hivo mawasiliano ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya leo kwa leo na kwa kazi.

Zoea nzuri nililolijenga mimi ni kujifunza kuwa kuweza kuamkua watu kila tunapokutana. Na kuweza pia kusema asante kila ninapotumikiwa vyema. Na kuweza kusema pole kila ninapokosea mtu So hizo ndio nadhani mazoea mema nilio jifunza na kuyajenga.

Matatizo kazini ni kitu jambo la kawaida na nashambulia matatizo kwa kuweza mahali ambapo sielewi naweza pia kuuliza. So unapata ukiuliza, unapata jibu sahii, na unaweza kufanya mambo venye ipasavyo. Kwa hivyo unadhani kwa kuweza kuwa mbunifu na mahali usipoelewa unauliza, inasaidia sana.

Napenda kwamba mtaa wangu ni msafi, mtaa ulio na mazingira matulivu, ni mtaa pia ulio karibu na maeneo ya hospitali, na ni mtaa pia uko maeneo na maduka na mahali naweza pata mboga kwa urahisi.

Kati ya kuchora na kupaka rangi, mimi napenda vyote. Kwa sababu vyote vina starehe zake na kila moja kati zake inafuraisha. Ukianza kuchora, unapata masaa yanasonga na unapenda kujionesha unachoweza kufanya. Pia kwa kupaka rangi, pia unapata pia unaona matokeo yake yalivyo vazuri. Na pia ukipaka vizuri, mahali unapaka panakua panavutia.

Wakati wa siku ninapofanya kazi vizuri, mara mingi unapata ni mchana. Mchana ni kwa sababu unapata umeamka na ukona nguvu mpya. Kwa hivo unapata kufanya kazi inakuwa rahisi. Juu nguvu ukonayo na uchovu bado, haujaanza kukuwa mwingi kwa hayo masaa.

Wenzangu kwa kuwatia moyo, kitu ya kwanza nafuatilia nijue ni jambo lipi wanalopitia. Juu ukijua jambo analopitia ni rahisi sana kujua venye utaweza kumshauri mtu. Kwa hivyo kwa kuwatia moyo, inabidi nijue jambo laono wanalopitia, alafu niwashauri vilivyo, na niweze kuwaambia kwamba huo sio mwisho wa maisha na wanaweza wakajitahidi pia na kuendelea vyema katika maisha.

Tabia ya watu inayo nichukiza ni kuwa na tabia ya masengenyo na tabia ya kukosa nithamu. Kwa kukosa nithamu, wawezapata kwamba mtoto mdogo hampi heshima kwa maongeo au kwa matendo mtu aliye mzidi umri. Kwa hivyo unapata hizo tabia zikiwa mbili, ukikosa nithamu, na ukikosa heshima na ukiwa na masengenyo, hauendi mbali kimaisha.

Kusema kweli sidhani naweza wishi siku moja bila teknolojia, ingawaje si jambo la kufa na kupona, unaeza ishi lakini kwa mtindo wa kisasa, teknolojia imekuwa ni kama matumizi ya siku kwa siku, ju ukijipa mfano kama simu, na inabidi simu iwe kitu ya matumizi ya kutumia kwa mawasiliano na mambo mengine kwa siku kwa siku. Asante.

Kwa kweli, kazini kuna changomoto kadha wa kadha, ambazo nakumbana nazo kwa siku kwa siku. Moja wapo ikiwa, saa zingine unapata kuna ukosefu wa stima. Stima inaekuenda mara kwa mara, sana sana kwa uu msimu wa mvua juu ya kunyesha, unapata vikingi vya stima, vimeharibika, kwa hivyo stima hupotea. Ya pili saa zingine unapata kuna uhaba wa maji. Zingine unapata maji kuna maji kwa imefunguliwa hiyo wiki na watu wa maji. Kwa hivyo unapata kuna uhaba wa maji. Na la tatu pia unazapata haswa kwa huu msimu wa mvua. Kufika kazini pia unapomaliza kufika kazini kama unatumwa mahalli nje unapata kuna changamoto za usafiri. Maana barabara zimejaa matope na pia ni ngumu kwa gari kufika eneo hilo. Ni ayo.

Muda wangu wabure, mimi napenda kutumia kwanza sana sana kuona filamu. Ju napenda filamu sana sana za vita na za mapenzi. Pia natumia sana kucheza video kwenye computer. Napenda sana kwanza mchezo unapo unavyoitwa Need for Speed. Na ingino unaoitwa GTA tano. So hivo ndio sana sana natumia muda wangu wabure.

Sema kweli mimi nimewahi kuona bahari. Na hata wacha kuona bahari wiki uliopita Ijumaa nilikuwa sehemu inayoitwa Mombasa huku Kenya Ambao iko kwenye ufuo wa bahari. Kwa hivyo niliweza kutembelea bahari inayoitwa Indian Ocean. Na nikaweza kuogelea huko na kupiga binzi. Kwa hivyo niliweza kuona bahari. Nikanywa maji ya madafu. Nikala viazi karai na nikala barafu pia.

Kwenye maamuzi ya rangi ya nyumba, kusema kweli mi napenda rangi ya kijani kibichi. Mi huonelea sana rangi ya kijani kibichi. Kwa venye nanisha na mandari nje, unapata iko na mvutio. Kwa hivyo, iyo rangi pia ikiwa kwenye ukuta wa chumba, ndiyo napenda sana kuliko rangi zile zingine.

Siasa sipendi vile kuzizungumzia, ingawaje nafuata habari na natambua mambo yanayoendelea siku kwa siku kuhusu siasa, lakini mimi binafsi sidhani napenda sana kujijumuisha kwa mambo yanayohusiana na siasa hata kabisa. Kwa hivyo mimi natazama tu, lakini ile kujihusisha ile kabisa kabisa na siasa sipendi.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hupenda sana sana kufanya tu vitu chache za kujituliza akili. Moja wapo ni kitu kama kupumua kwa kina pole pole tu, ili kutuliza mawazo. Pia napenda tu kutembea tembea kidogo ili damu isonge ili upate miguu pia imenyoka na mwili ukue mwepesi. Pia napunguza sana utumizi wa simu. Kwa hizo dakika chache kidogo upate akili imetulia. Na upate mwili umerejesha nguvu yake kivyake. Ni hayo tu kwa sasa.

Kazi ninaayoidhamini zaidi ni kazi yambayo naifanya mi na pia kazi ya shambani yaani ukulima. Hii ni kwa sababu shambani yanipa mazao kama nimepanda sukumawiki, nimepanda vitu kama nyanya, nimeweza kupanda vitunguu, nimeweza kupanda maembe. Kwa hivyo pia hayo matunda na hayo mboga. Ayo mazao ya nikiyapeleka sokoni naweza kupata hela. Kwa hivyo naidhamini sana kazi ya shambani.

Kinywaji ninachokipenda mie kila asubuhi ni chai. Napenda sana chai ya maziwa. Aswa majani ya ketepa. Ketepa ni kampuni ya majani. Inayotengenezwa Kenya huko eneo la kericho. Kwa hivyo ketepa yangu napenda ikiwa imewekwa maziwa. Na sukari vijiko kama mbili hivi. Kwa hivyo mimi napenda chai cha majani ya maziwa. Asante.

Ndiyo, napenda kujifunza historia, lakini si sana kwa kiwango fulani. Naamini, istoria ni jambo jema, ju inafanya unajua ulikotoka, vitu vilivyotendeka mambo ya kale. Kwa maana hata ukiangalia biblia, iliandikwa enzi zile za kale. Kwa hivyo pia, naona istoria ni jambo muhimu la mtu kujifunza. So naeza sema napenda kujifunza historia. Lakini si kwa si ile sana kwa kiasi yake tu kwa hali ya kiasi yake si kabisa.

Tathmini kazini ni jambo pia njema, nawezasema ni jambo linalo saidia kwa kampuni ili kujua mwelekeo wa wafanyikazi wao na kampuni pia kijumla. Ukiangalia tathmini za kazi, ubora wake ni kuwa, inaweza kuonyesha mwelekeo wa mfanyikazi kujua, anavyoendelea kikazi ya binafsi kama anachangia vyema ama ako na matatizo aliyonayo. Na pia inarejesha pia ile kwa kimombo tunaiitafeedback. Ndio upate kama kuna mahali panafaa parekebishwe, panarekebishwa pia. Kwa hivyo ni nawezasema kulingana na mimi binafsi. Ni jambo linazoweweza kusaidia mtu pia binafsi. Kwa maana ukirekebishwa, kama ulikuwa na shida uliyonayo utaweza kurekebisha na pia upate uko na nguvu na uwazi wakufanya ile kazi unayopewa bila wasiwasi wowote. Na kampuni pia inaanza kuona matokeo mema. Kwa hivyo kwangu ni jambo lililo jema.

Ndio mimi napenda kufanya kazi nyumbani napenda kusaidia mahali naweza sana sana kazi za nyumbani zenye ni kona wakati wangu binafsi kazi kama kusaidia kuosha vyombo kazi kama uoshaji wa nyumba mahali inawezakana na hata pia kusaidia kwenye kufuwa nguo na kazi zozote ziko kwa huo wakati.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, sana sana narejelesha, natumia plastiki ambazo nezarejelesha hili kwa matumizi ya tena kwa tena, pia kwa najaribu sana nitumie mifuko mbadala ambayo siya plastiki na inayaweza kufungwa vizuri.